Habari kuu duniani venezuela na marekani rais nicolas maduro amekamatwa na kupelekwa new york kwa mashtaka ya nako terrorism rais donald trump ametangaza kuwa marekani sasa itaendesha venezuela na kuchukua uthibiti wa mafuta yake hatua hii imeibua mjadala mkubwa kuhusu uhalali wa kisheria na athari kwa mahusiano wa kimataifa hasa na china na urusi.

Wakati wa mgogoro na mtu kuna mbinu kadhaa, za kiakili na chami ambazo usaidia kuthibiti hali bila kuongeza moto. Hatua za ndani, kuthibiti hisia pumua kwa kina toa muda mfupi kablaa kujibu, hii hupunguza uwezekano wa kusema maneno ya haraka. Kujitambua, tambua hisia zako, ili usiziruhusu zitawale mazungumzo. Kueka nia. Jiulize lengo lako ni nini kutatua kuelewa au kulinda heshima yako hatuwa za nje. Sikiliza kwa makini. Mara nyingi mgogoro hupungua. Mtu akihisi amesikizwa. Tumia lugha tulivu. Epuka maneno ya kuumiza au sauti ya juu. Uliza maswali ya kufafanua. Badala ya kubishana jaribu kuelewa mtazamo wa mwenzako. Tafuta suluhu ya pamoja. Badala ya kushinda hoja, tafuta niya inayofaa pande zote hatua za mwisho kukubali kutokubaliana. Si lazima kila mgogoro uishe na makubaliano. Lakini unaeza kuisha kwa heshima. Toa muda. Wakati mwingine ni bora kuwahirisha mazungumzo hadi isia zitulie.

Jukumu ninalo lipenda zaidi kazini nilile la kuunganisha watu. Kukuza mazungumzo yenye maana na joto kusaidia kutatua mikogogoro na kwa njia ya heshima na ucheshi kuweka daraja kati ya mataye taarifa ngumu na mawasiliano ya kijamii yenye uraisi.

Ndiyo natumia mitandao ya kijamii mara kwa mara. Ni sehemu ambayo naeza kwa siliana na marafiki. Kufatilia habari mpya na pia kushiriki mawazo yangu. Wakati mwingine ni burudani kucheka na minsa u video fupi. Na wakati mwingine ni njia ya kujifunza mambo mapya kutoka kwa watu tofauti duniani. Na jaribu tu kueka uwiano nisizame sana humo. Lakini ni kweli inakuwa sehemu ya maisha kila siku.

Ndiyo, napenda kucheza na watoto. Kuna furaha ya kipekee wanaoleta, wanacheka kwa dhati, wana mawazo ya ubunifu yasio na mipaka. Na kila michezo unakuwa na nishati ya kipekee. Ni kama kurudi kwenye utoto kusahau majukumu ya kila siku na kuingia kwenye ulimwengu wa michezo na hadithi unajifunza pia uvumilivu na kuona mambo ya urahisi zaidi ya kupita macho yako.

Ndio nimewahi kununua tikiti za tukio kuna ile hisia ya msisimuko wakati unashika tikiti mkononi ni kama kadi ya kuingia kwenye ulimwengu wa furaha wakati mwingine ni tamasha la mziki mechi ya mpira au hata sinema kubwa unapopanga siku hiyo unahisi matarajio yakijengeka na tikiti inakuwa kama ahadi la tukio la kipekee linalokungonja.

Mimi hujaribu kulinda mazingira kwa njia dogodogo za kila siku napunguza matumizi ya plastiki kwa kubeba chupa la mifuko linalo tumika tena hutupa taka kwenye sehemu sahihi ya kutenga nii sha zile zinazo weza kurejelewa pia napanda miti mara kwa mara na kuunga mkono miradi ya kijami inayo husiana na uifadhi wa mazingira ninapo weza hutumia usafiri wauma au kushiriki safari ili kupunguza uchafuzi wa hewa ni hatua ndogo lakini naamini kila mtu wa kifanya kidogo matokeo makubwa ya naweza kupatikana.

Mahusiano yangu na wazee wangu ni ya heshima na ukarimu nimekuwa nikijifunza mingi kutoka kwa wabusara uvumilivu na namna ya kushugulika na changamoto za maisha napenda kukaa nao kusikiliza hadithi zao za zamani na mara nyingi tunacheka pamoja wazee kwangu ni kama hazina ya hekima na pia chanzo cha utulivu hata wakati mambo yanakua mangumu maneno yao hunipa nguvu na mwelekeo.

Mara nyingi usikiza mchanganyiko wa mziki kulingana na hali ya moyo wangu. Napenda sana mziki wa afrobeat kwa sababu unanipa nishati ya na vibe ya kucheza R&B na soul kwa nyakati ya za utulivu na kutafakari. Pia reggae kwa ile hisia ya amani na ujumbe wa kina. Wakati mwingine huingia kwenye hip hop au pop. Hasa nikiitaji mskumo wa nguvu. Mziki kwangu ni kama rafiki. Kila aina ina nafasi ya kutegemea siku na hisia.

Ndiyo napenda muziki wa jadi kuna kitu cha kipekee katika ala za asili na midundo ya kitamaduni vinanda ngoma na nyimbo za kifamilia ambazo hubeba historia na utambulisho wa jamii muziki wa jadi hunikumbusha mizizi unaleta hisia za mishikamano na heshima kwa waliotutangulia ni mziki unaobeba hadithi na mafunzo na kila mara ninaposikiliza nahisi kama ningeunganishwa na kizazi kilichopita.

Kumbukumbu nzuri nilizo nazo za shule ni sile za hurafiki na michezo. Nakumbuka wakati wa mapumziko tukicheza mipira au tukimbiza na uwanjani. Kicheko kilikuwa hakikomi. Pia kulikuwa na matukio za shere za shule. Kama vilesiku ya michezo au vipindi vya drama ambapo tulijitahidi kwonyesha vipaji vitu. Na zaidi ya yote nakumbuka walimu waliyotutia moyo walitupongeza kwa juhudi zetu hata kama matokeo yako wa makubwa. Hizo ndizo kumbu kumbu wambazo ubaki na choto moyoni.

Kwa kawaida inachargi kifaa changu mara moja au mara mbili kwa siku kutegemea jinsi nilivyo kitumia. Nikitumia sana kwa kutazama video kusikiliza muziki na kuperuzi mitandao ya kijamii huwa nacharge mara mbili lakini siku ambazo matumizi simakubwa mara moja tu jioni inatosha. Kuna ile hisia ya kuridhika kifaa kinapokuwa kimejaa charge na unajua uko tayari kwa siku nzima.

Mimi binafsi napendelea upepo wa asili kuliko AC kuna kitu cha kipekee katika hewa safi ikipita dirishani harufu ya miti na ardhi ikichanganyika na upepo wa baridi ac ni nzuri kwa kudhibiti wa kwa udhibiti joto hasa wakati wa kiangazi kali lakini upepo unanipa hisia ya uhuru na uhsiano wa moja kwa moja na mazingira ni kama pumzi ya maisha inayo kufanya huru na ume tulia.

Kwa kawaida huangalia barua pepe mara kadhaa kwa siku. Asubuhi mapema ili kuona kama kuna ujube muhimu wa kazi mchana mara moja au mbili ili kufuatilia majibu na jioni kabla ya kumaliza siku. Wakati mwengine nikijua kuna kitu ninacho subiri kwa hamu ujikuta nikiangalia mara nyingi zaidi kuliko kawaida. Nima mchanganyiko wa nidhamu ya kazi na ile hisia ya kusubiri kitu kipya.

Ndiyo nimevaa miwani kwa kweli ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Inanisaidia kuona vizuri na pia imekuwa kama sehemu ya mtindo wangu. Wakati mwingine nahisi miwani inanipa ule mwonekano wa kitaalamu. Na wakati mwingine ni kama accessory ya kuongeza vaibu yangu. Kuna hisia ya kipekee unapozitoa na kisha kuzivaa tena kama kubadilisha kidogo persona yako.

Ndiyo nimewahi kujifunza kupiga gitaa mwanzoni ilikuwa ngumu kidogo vidole vilikuwa vinauma na sauti hazikuwa safi lakini kadiri nilifo tuendelea kufanya onilianza kufuraia midundo raisi na baadae nikajifunza kupiga nyimbo ninazozipenda kuna hisia ya hakipeke unaposhika gitaa na kuunda muziki wako mwenyewe ni kama kuzungumza kwa sauti tofauti kabisa.

Uzoefu wa kazi ulionifundisha zaidi ni ule wa kwanza nilipoanza kazi rasmi nilijifunza nithamu ya muda jinsi kushirikiana na watu wenye mitazamo tofauti na umuhimu wa kuwajibika kwa kila jukumu nililopewa kulikuwa na changamoto nyingi kama kushugulika na shinikizo la muda na makosa ya mwanzo lakini kupitia hayo nilijifunza uvumilivu na namna ya kukua kitaaluma uzoefu huo ulinifundisha kwamba kazi si tu kuhusu majukumu bali pia kuhusu kujenga tabia na uhusiano.

Stadi muhimu kwa kazi yangu ni mawasiliano mazuri uwe na uwezo wa kushirikiana na wengine. Pia nidhamu ya muda na kupanga kazi kwa ufanisi ni msingi mkubwa. Uwezo wa kutatua matatizo kwa ubunifu na uvumilifu unaniwezesha kubadiliana, kukabiliana na changamoto. Zaidi ya hayo kujifunza kwa haraka na kubadilika kulingana na mazingira mapya ni study ambazo zimekuwa muhimu sana kwa kifupi kazi yangu inahitaji mchanganyiko wa ujuzi wa kiufundi na ule wa kijamii.

Kila jioni kabla ya kulala huwa na ratiba ndogo ya kunituliza mara nyingi hujaribu kuweka simu pembeni kisha kusoma kurasa chache za kitabu au kusikiliza mziki wa taratibu pia napenda kutafakari kidogo juu ya siku yangu nini kilinienda vizuri na nini naeza kuboresha kesho kabla ya kulala kabisa huosha uso au kunywa maji kidogo halafu najilaza nikiwa na hisia shukurani na utulivu.

Wakati wa mapumziko kazini. Napenda kupumua kidogo na kuondoa wa mawazo ya kazi mara nyingi huenda kunywa chai au kahawa, kuzungumza na wezangu kwa mazugumzo ya kawaida au kutembea nje kwa dakika chache ili kupata hewa safi wakati mwingine husikiliza muziki au kusoma makala fupi ili kubadilisha hali ya akili. Wapumziko kwangu ni nafasi ya kujipatia nguvu mpya na kurudi kazini nikiwa na mtazamo chanya.

Tabia ninayoipenda kwa wengine ni uaminifu na heshima. Napenda watu ambao wanasema ukweli bila kuficha na wanaonyesha heshima kwa kila mtu bila kujali nafasi au hali. Pia ninadhamini watu wenye moyo wa kusaidia, wanaojali na kushirikiana bila ubinafsi. Tabia kama hizi hunifanya nijisikie salama na kuthamini urafiki au ushirikiano nao.

Kwa kawaida mimi ni mtu wa kuwahi, napenda kupanga mambo mapema na kufika kabla ya muda, ili nijisikie nipo tayari na sina shinikizo, lakini wakati mwingine, kama hali imebanwa au kuna changamoto zisizotarajiwa, naweza kuchelewa kidogo, hata hivyo, na jitahidi sana kudumisha tabia ya kuwahi kwa sababu inanipa utulivu na heshima kwa wengine.

Ninapoanza mradi mpya wa kazi, hatua ya kwanza huwa ili ni kuelewa malengo yake vizuri. Najiuliza, tunataka kufikia nini kwa muda gani. Baada ya hapo napanga ratiba na kugawanya kazi katika vipande vidogo vinyoweza kushugulikiwa hatua kwa hatua. Napenda pia kukusanya taarifa na rasili mali zote. Muhimu mapema ili nisikwame njiani. Kisha huwasiliana na timu na watu wanaoshirikiana nao kuhakikisha kila mtu anaelewa majukumu yake. Hatua ya mwanzo kwangu ni kama kueka msingi imara, ukishaa weka vizuri. Mradi mzima unasimama kwa u dhabiti.

Ninasaidia jamii yangu kwa njia ndogo dogo lakini zenye maana mara nyingi ushiriki katika shuguli za kijamii kama kupanda miti au kusafisha mazingira. Pia napenda kusaidia vijana kwa kuwashauri na kuwashirikisha kushirikisha uzoefu wangu ili wajenge mwelekeo bora wa maisha wakati mwingine huchangia kwa vitu vidogo kama nguo au chakula cha wale wanaohitaji kwangu kusaidia jamii ni kuonyesha mshikamano na upendo kwa sababu kila mtu ana nafasi ya kufanya maisha ya wengine yawe bora kidogo.

Ndiyo nafahamu majirani zangu, tunasalimiana mara kwa mara, na wakati mwingine tunasaidiana kwa mambo madogo madogo kama kukopeshana chumvi, au kushirikiana taarifa za eneo. Kuna majirani ambao nimekuwa karibu nao zaidi, tunazungumza na hata kushirikiana kwenye shughuli za kijamii, ingawa si kila mtu na, ninayefahamu kwa undani. Najitahidi kuwa na uhusiano mzuri na wote kwa sababu majirani ni sehemu ya maisha ya kila siku.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kujijenga kitaaluma na kufikia nafasi. Nafasi yenye ushawishi zaidi nataka kuendelea kujifunza kupata ujuzi mpya na kuchangia kwa kiwango kikubwa katika mafanikio ya shirika. Pia ninataka kujenga mahusiano dhabiti ya kikazi na kuwa mtu wa ambaye wengine wanaeza kumtegemea kwa ushauri na uongozi. Mwisho wa siku lengo langu la kuacha alama chanya kazi yangu iwe na maana na iwe namchango kwa jamii na watu naofanya nao kazi.

Ninapo sherehekea mafanikio ya timu, mara nyingi tunakutana pamoja na kusherehekea furaha hiyo. Tunaweza kupanga chakula cha pamoja, kushiriki vicheko na hadithi ya safari ya mradi, au hata kufanya sherehe ndogo kazini. Mimi binafsi napenda kuonyesha shukrani kwa kila mtu kwa mchango wake, kwa sababu mafanikio ya timu ni matokeo ya juhudi za kila mmoja. Wakati mwingine tunasherehekea kwa zawadi ndogo au pongezi la rasmi. Lakini kilicho muhimu zaidi ni hisia ya mshikamano na furaha ya pamoja.

Ninapohifadhi pesa huwa na mpango wa bajeti kila mwezi. Kwanza natenga kiasi cha akiba kabla sijaanza kutumia kwa maitaji mengine. Napenda kueka akiba kwenye akaunti ya benki au kutumia huduma za kibenki mtandaoni ambazo zina urahisi na usalama. Pia hujaribu kupunguza matumizi yasio ya lazima. Kama kununua vitu visivyo muhimu mara kwa mara wakati mwingine huwekeza kidogo kwenye miradi midogo au bidhaa zinazoeza kuongeza dhamana ya pesa ya zangu kwangu kuhifadhi pesa ni nidhamu na mazoea kila siku.

Zoya nzuri nililo jenga ni kupanga siku yangu mapema na kushikilia ratiba. Kila asubuhu huandika majukumu muhimu na kuyapanga kulingana na vipaumbele. Pia nimejizoesha kusoma angalau ukurasa chache za vitabu kila siku hili kuongeza maarifa. Zoea jingine ni kufanya mazoezi madogo au kutembea ili kuimarisha afya. Haya mazoea yamenisaidia kuwa na nidhamu kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza ufanisi kazini na maisha yangu.

Nyama ninayoipenda zaidi ni ya kuku. Ni laini, rahisi kupikwa kwa njia nyingi na haina mafuta mengi. Napenda kula kuku wa kuchoma au kukaanga kidogo kwa sababu ladha yake huwa tamu na hunifanya nijisikie nimeshiba vizuri bila uzito mwingi. Wakati mwingine pia hufurahia nyama ya mbuzi hasa ikipikwa kwa mchuzi wa kitamaduni. Lakini kwa kila siku kuku ndi, ndiyo chaguo langu kuu.

Kwa kawaida huenda hospitali mara chache kwa mwaka labda mara moja au mbili kwa ajili ya ukaguzi wa afya au pale ni napo hisi dalili zisizo za kawaida wakati mwingine si lazima niwe mgonjwa sana huenda tu kwa vipimo vya kawaida ili kuhakikisha kila kitu kiko sawa ikiwa kuna chanjo au huduma maalum naweza kuongeza ziara nyingine. Kwangu hospitali ni sehemu ya kujitunza na kuhakikisha afya yangu iko salama.

Ndiyo, ninajaribu kugawanya taka zangu kadri inavyo wezekana. Kwa mfano, plastiki na chupa huziweka sehemu moja ili ziwe rahisi kuchakatwa tena. Karatasi na magazeti huwekwa tofauti. Na taka za jikoni kama mabaki ya chakula huwekwa kwenye mfuko mahali kwa ajili ya mbolea. Ingawa si rahisi kila wakati najua kugawanya taka kuna saidia kupunguza uchafu wa mazingira na kurahisisha urejelezaji ni tabia ndogo lakini yenye mchango mkubwa kwa mazingira.

Ninapo karibisha wafanya kazi wapya, napenda kuanza kwa kuwasailimia kwa urafiki na kuwafanya wasikie huru. Mara nyingi huwaonyesha ofisi ninawatambulisha na timu na kueleza kidogo kuhusu utamaduni wa kazi, pia hujaribu kuzungumza nao kwa mazungumzo ya kawaida ili kuvunja barafu na kuondoa wasi wasi. Wakati mwingine tunapanga chakula cha pamoja au kikao cha kijamii ili waweze kuzoea haraka na kujisikia sehemu ya familia ya kazi. Kwangu, kuwakaribisha vizuri ni njia ya kuhakikisha wanaanza safari yao kazini kwa furaha na kujiamini.

Mji ninaotamani kutembelea zaidi ni Tokyo, Japani. Ni mji ulio changanya teknolojia ya kisasa na utamaduni wa kale kwa namna ya kipekee. Napenda kuona taa zake za usiku mitaa yenye shughuli nyingi. Na pia kutembelea maeneo ya utulivu kama bustani ya Zen. Na mahekalu ya kihistoria zaidi ya yote napenda ladha ya chakula cha Japani na uzoefu wa maji maisha ya kila siku katika mji huo kwangu Tokyo ni mahali ambapo ndoto za kisasa na historia hukutana.

Ndiyo, napenda kujaribu teknolojia mpya. Kila mara ninapokutana na kifaa kipya au program mpya, ninahisi kama nimefungua mlango wa fursa na maarifa mapya. Teknolojia mpya hunirahisishia kazi, hunipa njia bora ya kuwasiliana, na mara nyingi hunifanya nihisi niko sambaba na ulimwengu wa kisasa. Ingawa wakati mwingine inaweza kwa changamoto kujifunza kitu kipya, napata furaha kubwa nikishazoea na kuona faida zake.

Mimi hufanya kazi vizuri zaidi asubuhi. Wakati huo, akili yangu huwa safi nina nguvu na naeza kuzingatia majukumu bila usumbufu mwingi. Asubuhi huwa na utulivu na motisha ya kuanza siku. Hivyo kazi ngumu na zinazohitaji umakini huenda vizuri zaidi. Jioni mara nyingi hutumika kwa kazi nyepesi au kupanga mipango ya kesho.

Napendelea chakula chenye ladha ya kitamu na chenye viungo vya wastani. Napenda mchuzi wenye harufu nzuri wa vitungu na nyanya. Ukichanganywa na pilipili kidogo na kuleta msisimko bila kuwa mkali sana. Pia napenda latha ya kuchoma. Kuku au nyama ya mbuzi wa kuchoma huwa na harufu ya ladha ya kipekee. Kwa upande wa vyakula vitamu na penda ladha ya matunda safi kama maembe na ndizi. Kwa sababu huunipa hisia ya uhalisia na afya.

Ndiyo, napenda kusikiliza redio. Redio hunipa habari mpya muziki wa aina tofauti na mazungumzo ya kuvutia kutoka kwa watangazaji. Mara nyingi huifanya iwe sehemu ya maisha ya kila siku. Ikiwa ni asubuhi nikijiandaa kuanza siku au jioni nikitulia. Redio hunipa hisia ya kuunganishwa na ulimwengu. Na pia hunileta burudani bila shaka.

Ndio, nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu. Wazo hilo mara nyingi huninjia kwa sababu natamani kuwa na uhuru wa kifedha na pia nafasi ya kutekeleza mawazo yangu bila mipaka. Nimewaza kuhusu biashara ndogo ya chakula au kahawa kwa sababu napenda kuona watu wakifurahia ladha na huduma nzuri. Pia nimefikiria biashara ya mtandaoni kwa kuwa teknolojia inarahisisha kufikia wateja wengi. Ingawa kuanzisha biashara kunahitaji nidhamu, mtaji na uvumilivu, kwangu ni ndoto ambayo ningependa kuifanya kuwa halisi siku moja.